Hapana, sipendi maua kwa kweli. Ingawa ninaelewa kuwa ya na uzuri, wakipekee, unaovutia macho na hisia ya wengi. Na harufu zao laini na za kupendeza mara nyingi ufanya watu wajisikie furaha na utulivu. Mimi binafsi sivutiwi sana na maua kwani na pendelea zaidi mambo mengi yanayo nipa furaha halisi. Mskumo wa ndani na maana ya kweli katika maisha yangu ya kila siku. Jambo linalo nifanya nijihisi mtulivu mwenye kuridhika na kuzingatia yale ambayo yananiletea maendeleo ya kikweli.